Ninaweka afya yangu kuwa nzuri kwa kula chakula bora kufanya mazoezi mara kwa mara na kunywa maji ya kutosha Pia nalala usingizi wa kutosha napunguza msongo wa mawazo, kuepuka tabia hatarishi kama vile matumizi ya pombe kupita kiasi Mara kwa mara hujitahidi pia kukagua afya yangu ili kugundua matatizo mapema.

Ninapotaka kustarehe napenda kufanya mambo yanayo nisaidia kupumzika kiakili na kimwili Mara nyingi kusikiliza mziki kwa sababu hunifanya nijisikie mtulivu na kubadilisha hisia zangu. Pia hutazama filamu au vipindi vya burudani ili nijitoe kwenye mawazo ya kazi au masomo kwa muda Wakati mwingine hutembea nje kupata hewa safi Jambo linalonisaidia kutuliza akili na kujiunganisha na mazingira Aidha huongea na marafiki au familia kushiriki vicheko na mazungumza ya kawaida ambavyo hunipa furaha na kunifanya nijisikie nimepumzika kabisa.

Ninapunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko ya kudumu badala ya plastiki na kubeba chupa ya maji inayotumika tena. Pia hujitahidi kuepuka bidhaa za matumizi ya mara moja. Kuchagua vitu vilivyofungwa kwa njia rafiki kwa mazingira na kutupa taka kwa usahihi au kurejeleza pale inapowezekana.

Wakati wangu mkuu wa mpira wa besiboli, ninao ukumbuka sana ni mechi ya fainali niliyotazama kwenye runinga. Katika mchezo huo, timu mbili kubwa zilikuwa zikishindani, yani New York Yankees na Boston Red Sox na ushindani ulikuwa mkali sana. Kitu cha ajabu kilichotokea ni pale mchezaji alipogonga mpira kwa nguvu na kupata homerun katika dakika za mwisho. Jambo lililo badilisha matokeo ya mchezo ghafla Nilivutiwa sana na jinsi wachezaji walivyocheza kwa umoja, nidhamu na juhudi kubwa hata mashabiki walikua wakishangilia kwa sauti Ninapo fikiria kuhusu wakati huo, hujisikia furaha na msisimko na hunikumbusha kuwa michezo huleta watu pamoja kufundisha umuhimu wa kutokata tamaa.

Aina ya keki ninayopenda zaidi ni keki ya chokoleti yenye krimu tamu ni keki enye tabaka za unga wa chokoleti laini krimu tamu kati ya tabaka na mara nyingine mapambo ya chokoleti juu Ninaipenda kwa sababu inaladha tajiri ya chokoleti inafaa kwa sherehe kuzaliwa au hafla za furaha na kila kipande hunifanya nijisikie mtulivu na furaha.

Napendelea shati kuliko tishati kwa sababu linanipa mtindo wa kuonekana rasmi linafaa katika hali nyingi kama shuleni, kazini au kwenye sherehe Jambu ambalo tishati mara nyingi haliwezi kufanya Shati pia linanifanya nijihisi kujiamini na hufanya watu wakuheshimu zaidi Pia ni sugu na linaweza kudumu muda mrefu ikiwa itachunguzwa vizuri lingawa tishati ni rahisi na starehe. Shati linatoa thamani zaidi kwa mtazamo wangu. Inanifanya nijisikie nadhifu, mtulivu na tayari kushirikiana na wengine. Kwa hivo kila wakati ninapokuwa na chagua napendelea shati.

Ndiyo napenda kukimbia kwa sababu ni njia nzuri ya kueka mwili wangu wenye afya na nguvu kukimbia pia husaidia kupunguza wa msongo wa mawazo na hunifanya nijisikie mchangamfu na mwenye furaha mara nyingi kukimbia asubuhi au jioni wakati hewa ni safi na ninapopiga mbio huanza kujihisi mtulivu na kuwa na akili safi zaidi ya yote kukimbia ni burudani rahisi ambayo sihitaji vifaa vingi na hufanya nijisikie bora kimwili na kiakili Hivyo kila wakati ninapokuwa na muda nakimbia ili kuimarisha afya angu na furaha yangu.